Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, hasa inapo itajika kueleza jambo kwa wazi zaidi. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona hisia na lugha ya mwili ya mtu mwingine. Jambo linalo rahisisha kuelewa kuliko maandishi peke. Pia ni njia nzuri ya kuwasiliana na timu au watu walioko mbalimbali. Na bila kulazimika kukutana ana kwa ana.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira ya kazi. Nikiwa nasimamia, hufurahia kwa sababu napata nafasi ya kuongoza wengine, kuwasaidia, kukua na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa mpangilio na kwa malengo yalio wazi. Inanipa kuridhika, kuona timu ikifanikiwa kwa pamoja na kila mtu akitoa uwezo wake. Kwa upande mwingine kusimamia nako, ninaona ni muhimu kwa sababu hunipa mwelekeo maoni ya kujenga na kusaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Kupokea usimamizi mzuri, hunifanya nijiboreshe, nijipange zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla naamini usimamizi na kusimamiwa vyote ni muhimu na vinapofanywa kwa heshima na mawasiliano mazuri huleta matokeo chanya kazini.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na fursa zilizopo. Mara nyingi hujihusisha na shughuli za kijamii kama kusaidia katika mikutano ya kijamii kushiriki harambee na kusaidia na majirani pale panapokuwa na uhitaji. Pia hujitolea kutoa ushauri kushirikiana katika miradi midogo ya maendeleo na kuhamasisha umoja na maelewano kushiriki katika jamii hunipa hisia ya uwajibikaji na kunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya watu wanaonizunguka.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda ni juisi ya matunda hasa juisi ya chungwa au tikitimaji. Napenda kwa sababu uniburudisha sana asa wakati wa joto unipa latha ya sili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Juisi ya matunda pia ni nzuri kiafya kwa sababu ina virutubisho na unisaidia kubaki na maji mwilini. Mara nyingi huipendelea kuliko soda kwa sababu unifanya nijisikie vizuri hata baada ya kunywa.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha utaalamu na kuaminika katika kile ninachofanya. Ningependa kuwa mtu anayejulikana kwa kufanya kazi kwa ufanisi, nidhamu na matokeo mazuri, kiasi kwamba watu wananiamini na kunitegemea katika majukumu muhimu. Lengo langu ni kuendelea kukua kielimu na kitaaluma hatua kwa hatua. Pia natamani kufikia nafasi ya uongozi ambayo. Nitaweza kuongoza wengine, kuwashauri na kuwasiliana na kukuza pia vipaji vyao. Nafasi hiyo itanipa fursa ya kuchangia maamuzi muhimu, kuboresha mifumo ya kazi na kujenga timu imara inayofanya kazi kwa ushirikiano. Kuona watu wakikua kupitia msaada wangu, hunipafura na kuridhika. Mwisho nataka kazi yangu iwe ya maana na mchango chana kwa jamii. Si lengo langu tu kupata mafanikio binafsi, bali pia kutumia ujuzi na uzoefu wangu kusaidia wengine na kuleta mabadiliko mazuri. Kufikia hapo kutanifanya nijisikie nimeridhika na safari yangu ya kazi.

Mchana maramingi napenda kula chakula chakawaida kinachotosha kunipanguvu ya kuendelea na shughuli za siku. Maranyingi huwa ni wali na maharagwe, wali na mboga au ugali na mboga pamoja na proteini kidogo kama nyama au mayai. Chakula hiki kunishibisha bila kunifanya nijisikie mzito sana. Napendelea chakula cha nyumbani kwa sababu huwa na uhakika wa usafi na lishe yake. Pia hunisaidia kudhibiti matumishi ya kula na utaratibu. Iliniwe naweza kufanya kazi vizuri hadi jioni bila kuchoka haraka.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kwa kiwango fulani. Hasa pale, ninapotaka kupumzisha akili au, kujieleza kwa njiya ya ubunifu. Kuchora unipa nafasi ya kutowa mawazo na hisia ambayo wakati mwingine, ni ngumu kuzieleza kwa maneno. Kupaka rangi pia, unifanya nijisike mtulivu na huru. Asa ni napofanya pihashara bila presha na kufanya kitu kikamilifu. Ni shughuli inayonisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha ndogo lakini yenye maana.

Ndoto yangu kubwa ni kufikia mafanikio ya nayo nirusu kuhishi maisha yenye utulivu, heshima na kuridhika. Natamani kuwa mtu aliyekuwa kielimu na kitaaluma mwenye uwezo wa kufanya maamuzi mazuri na kusimamia maisha yake kwa ujasiri na nidhamu. Pia ndoto yangu ni kuwa na mchango chanya kwa wenye, wengine na kwa jamii kwa ujumla. Ngependa kutumia ujuzi wangu na uzoefu wangu kusaidia watu kukua, kutimiza malengo yao na kuleta mabadiliko mazuri yanayoleta maendeleo na matumaini.

Kazini napokutana na tatizo huanza kwanza kwa kutulia na kuelewa vizuri kabla ya kuchukua hatua, kuchunguza chanzo cha tatizo, kukusanya taarifa muhimu na kutafakari suluhisho linalowezekana badala ya kukuburupuka. Njia hii hunisaidia kufanya maamuzi yenye maantiki na kuepuka makosa ya haraka. Baada ya hapo huwa nashirikisha wenzangu na msimamizi pale ninapohitaji ili kupata mawazo tofauti. Kushirikiana hunisaidia kuona tatizo, kuwa mtazamo mpana na kupata suluhisho bora zaidi. Mwisho huhakikisha suluhisho, linafuatiliwa ili tatizo lisinirudishe tena.

Mimi binafsi napendelea chakula chenye ladha, changamano, hasa kile kinacho changanya viungo, tofauti kwa uwiano mzuri. Kwa mfano chakula cha kitanzania kama wali wa nazi au biriani kina ladha ya kipekee, kwa sababu kina viungo kama vile kirafuu, madalasini, pilipili na manjano yanayochangia harufu na ladha ya pekee. Napenda pia wakati chakula kina mchanganyiko wa tamu na chachu kidogo, kama vile keki ya matunda au chapati zilizo pikwa vizuri na chutni. Lakini hii inafanya chakula kwa kitamu zaidi na inatoa hisia ya furaha pale unapokila. Pia napenda chakula kilicho na ladha ya asili ambayo hakimeziwi sana na viungo vya kemikali au vitamu bandia. Kwa mfano mboga mboga mboga za majani zilizo pikwa vizuri na viungo vya asili vina vyopatikana hapa nchini huwa na ladha safi na yenye nguvu. Hii inafanya kila kipande cha chakula kiwe na maana na dhamani yake na inasaidia pia kuhifadhi afya. Kwa upande mwingine, chakula chenye mchanganyiko kwa ladha ya kali mara nyingine huleta shauku na hamu ya kukula zaidi. Hivyo napenda mchanganyiko wa ladha changamano lakini usiozidi.

Mimi napenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya pamoja na familia na marafiki. Kwa mfano, siku za krismasi au idi, huwa na furaha kubwa kwangu, maana huwa na chakula kizuri, vinyuwaji na sherehe ndogondogo nyumbani. Tunapokuwa pamoja kila mtu ushiriki kuna kucheka kubadilishana zawadi na mara nyingine ata kuimba au kucheza. Hii ni njia nzuri ya kuonyesha upendo na mshikamano wa kifamilia napia inafanya siku hiyo kuwa malum zaidi. Pia napenda kusherekea sikukuu kwa kwenda kwenye matembezi au sherehe za jamii. Mara nyingi kwenye shere hizi kuna shughuli za utamaduni, mchezo na burudani zinazofanya siku kuwa ya kipeke. Wakati mwingine pia napenda kutumia siku hiyo, kupumzika, kufikiria mambo mazuri, yanayo nipata mwaka mzima na kupata malengo mapya. Kwa ujumla kusherekea sikukuu, kwangu ni mchenganyiko wa furaha, shangwe na mshikamano na watu wanaonipenda.

Ni mewahi kushiriki mashindano kadhaa katika maisha yangu. Hasa yale ya shule na jamii kwa mfano shindano za michezo kama mpira wa miguu na mbio ya mita miamoja zilikuwa sehemu ya kawaida ya shule yangu. Na nilishiriki mara nyingi, ushiriki katika mashindano haya ulikuwa siotu kujionyesha kwa wengine, bali pia kujifunza nidhamu, kushirikiana na wezangu na kuthibiti msisi muko wakati wa ushindani. Kila mara nilijaribu kufanya vizuri na hata kama siku shinda nilipata uzoefu wa thamani. Pia nimewahi kushiriki mashindano ya kitaaluma na sanaa kama vile mashindano ya kuandika insha na au kucheza mziki. Mashindano haya yali nifundisha jinsi ya kujiweka kimkakati, kuzingatia maelezo madogo na kuonyesha ubunifu wangu wa hadhira. Ni uzoefu mzuri wa kwa sababu una kupatia nafasi ya kujitambua, kujivunia kazi yako na kuungana na wengine wenye vipaji sawa. Kila shindano ninaloshiriki linilifundisha kitu kipya na kukuza jamii.

Somo la sayansi ambalo napenda zaidi ni kemia. Napenda jinsi kemia inavyo tuonyesha jinsi vitu, inavyo unduwa na kulingana kila siku. Hata katikati mambo madogo, kama chakula, tunachokula au maji, tunayokunywa. Ujifunza kuhusu mchanganyiko, mchakato ya kemikali na jinsi vipengele vinavyo badilika, kunifanya nione dunia kwa njia tufauti na kutufundisha kuwa kila kitu kina mantiki na muhundo wake. Pia majaribio ya kemia huongeza msisimuko kwani unaweza kuona matokeo ya dhahiri ya kile unachofanya. Kwa upande mwingine, napenda pia somo la fizikia kwa sababu linausisha nguvu na harakati za vitu na jinsi ulimwengu unafanya kazi kwa kanuni za asili. Fizikia inaweka karibu na teknolojia na uvumbuzi kwani mara nyingi inausiana na kuunda vitu vipya na kuelewa mambo ya kipekee kama vile anga za juu au nguvu za magneti. Kwa hivyo kemia na fizikia zote zinanipa msukumo wa kutaka kujua zaidi na kuelewa mambo kwa undani.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na hadithi za aina mbalimbali. Napenda hasa vitabu inavyofundisha kitu kipya na kunifanya nifikirie kwa undani kama vile hadithi za sayansi, historia na hata simulizi za kale. Kusoma kunanipa nafasi ya kujiondoa kujiondoa kidogo kutoka kwa shughuli za kila siku na kuingia kwenye dunia nyingine. Huku pia nikiimarisha ufahamu na msamiati wangu ni kitu ambacho siwezi kuacha kufanya kwa sababu kila mara kuna kitu kipya cha kugundua. Pia napenda sa sana kushiriki katika michezo ya kuhamasisha akili kama vile nenojaribu au suduku. Shughuli hizi zinanifanya nifikirie haraka, nitalem nitamke matatizo kwa njia ya ubunifu na pia zinatoa furaha ya kihisia pale unapokamilisha changamoto. Ni kama mazoezi ya akili na kwa upande wangu kunafaa sana kwa sababu inachangia kujenga mawazo na kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi ya busara katika maisha ya kila siku.

Mimi na panga muda wangu vizuri ili kushugulikia muda wa mwisho bila msongo wa mawazo mkubwa. Kila mara na jaribu kugawa kazi zangu kwa vipande vidogo na kuweka ratiba ya wazi ya kile nachotakiwa kukamilisha kila siku. Hii inanisaidia kuepuka kukimbilia kazi ya mwisho kwa haraka na kufanya kazi kwa utulivu. Huwa ninaaakikisha kila kitu kina timizwa kwa wakati wake. Pia napenda kuanza mapema kadri inavyoweze kana ili nipate mdawa kutosha kukagua na kurekebisha makosa kabla ya tarehe ya mwisho. Pia napenda kutumia mbinu za kipa umbele ili kushugulikia mambo za haraka kwa yasio ya dharau baadaye. Hii inanisaidia kupunguza yale msongamano wa mawazo na kuakikisha kuwa mambo muhimu ya nakamilika bila kuchelewa. Wakati mwingine kama ninaona kazi ni kubwa sana, hua nagawa sehemu ndogondogo na kuzijenga hatua kwa hatua ili nisikose hamasa na huwakikisha kila sehemu inakamilika. Kwa hivo kwa kupanga kuweka kipaumbele na kufanya kazi kwa utaratibu naweza kushugulikia muda wa mwisho kwa ufanisi.

Mimi napenda kuenda maktaba mara kwa mara, lakini sio kila siku. Kwa kawaida, huenda angalau mara moja au mbili kwa wiki. Aswa wakati nina kazi ya kusoma na utafiti za shule. Makitaba ni sehemu nzuri kwangu kwa sababu kuna utulivu, vitabu mingi vya aina tofauti na nafasi ya kusoma kwa umakini bila usumbufu. Hii inanisadia sana kuzingatiya kile ninacho kusudia kujifunza na kuongeza ufahamu wangu wa masomo mbalimbali. Pia napenda kutumiya maktaba kwa ajili ya burudani kama kusoma adithi, riwaya au magazeti. Wakati mwingine napenda kukaa tu na kufraia mazingira ya kimakini na kuzungumza na maktibu au pengine kuhusu vitabu bora vya kusoma. Hii si tu inaniboresha marifa yangu bali pia inafundisha uvumilivu na nidhamu ya kujifunza. Kwa hivo, ziara makitaba ni fursa ya kujenga marifa na kufraia masomo.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa lugha zote za dunia kwa urahisi. Hii ingeniwezesha kuwasiliana na watu wa kila sehemu ya dunia bila vizingiti vya lugha kujifunza tamaduni tofauti moja kwa moja na kupata maarifa kutoka kila pembe ya dunia bila kukosoa. Kuwa na uwezo huu ki kungeongeza fursa ya kujifunza mambo mapya kila siku na pia kina nifanya niweze kusaidia wengine kuelewa kila aina ya maudhii kwa urahisi. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kukumbuka kila kitu niliyojifunza kwa urahisi bila kusahau. Hii ingefanya maisha yangu ya kitaaluma na binafsi kwa urahisi zaidi. Kwani ningejua kila somo kila ujuzi na kila taarifa muhimu pale ninapohitaji. Wezo huu ungesaidia pia kupanga mambo vizuri zaidi. Kufanya maamuzi sahihi na kuendeleza maendeleo binafsi kwa kasi kubwa. Kwa ufupi lugha na kumbu kumbu bora ni wezo ambao ungekuwa na maana kubwa sana kwangu.

Mimi napendelea kufanya mazoezi asubuhi mapema kabla ya shughuli nyingine za siku kuanza. Asubuhi ni wakati mzuri kwa sababu mwili bado umepumzika na kufanya mazoezi huchangia kuamsha nguvu na akili kwa siku nzima. Napenda hasa kufanya mazoezi ya mwili kama kukimbia, kufanya, ile kujiinua na mkono. Baadhi ya mazoezi ni ya kunyoosha misuli. Hii inasaidia kuimarisha afya kuongeza ile nguvu mwilini na pia kunipa hisia mzuri na furaha na utulivu. Hata hivyo wakati mwingine napenda pia kufanya mazoezi jioni. Hasa siku ambazo asubuhi huwa na shughuli nyingi sana au nimechelewa kupumzika. Mazoezi jioni huchangia kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa siku nzima.

Hiki makubwa niliyojifunza maishani ni kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua. Mara nyingi tunapokutana na matatizo au vikwazo huwa tunakosa kuona dhamani yake kwa haraka. Lakini baadaye unapuangalia nyuma, unagundua kwa changamoto hizo, zinakufundisha uvumilivu, ustahimilivu, na namna kutatua matatizo kwa busara. Hii hekima imesaidia kushughulikia maisha kwa utulivu na kuona kila hali kama sehemu ya safari ya kujijenga binafsi. Pia nimejifunza kuwa heshima na uaminifu kwa wengine ni msingi na mahusiano mazuri. Kuzingatia wengine kuwa makini na maneno yako na kuheshimu maoni ya kila mtu. Kunakuza amani na mshikamano katika jamii hekima hii imesaidia kuunda marafiki we kwa ukweli, kushirikiana vizuri kazini au shuleni. Na pia kunisaidia kuwa mtu wa kuaminika na mwenye heshima katika jamii. Kwa kweli maishani hekima kama hizi, haziwezi kununuliwa bali kupatikana kwa uzoefu na uangalifu.

Mimi napanga vizuri muda wangu ili kuweza kuendana na kazi na maisha yangu ya binafsi. Kwa kawaida huwa na ratiba maalum ya kazi na nikimaliza kila kitu nilicho hitajika kazini. Ninaweka muda wangu kwa kujipumzisha na kwa kushughulikia maswala binafsi. Hii inasaidia kuepuka msongo wa mawazo na kwa kuhakikisha kuwa siwezi kuathiri afya yangu na uhusiano wangu wa familia na marafiki. Kwa njia hii kazi inakuwa sehemu ya maisha yangu si mzigo usiokoma. Pia napenda mipaka ya wazi kati ya kazi na wakati wa binafsi. Kwa mfano sihifadhi muda wa kazi usiku kama ni lazima kama si laz na mara nyingine hujizuia kutumia simu au barua pepe za kazi wakati nipo na familia. Hii inasaidia kuimarisha uhusiano na kutoa nafasi ya kufanya mambo inayo penda binafsi kama mchezo, kusoma au kutumia muda na marafiki. Kwa hiyo kwa kupanga muda kuweka mipaka na kuzingatia afya ya akili inaweza kuendana na kazi na maisha binafsi kwa usawa.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya pamoja na marafiki na familia wakarib na familia. Kila mwaka huwa tunakusanya tunakusanyika nyumbani au mahali maluum. Tunapiga, tunapanga chakula kizuri, vinywaji na keki ya kuzaliwa. Wakati wa sherehe huwa na furaha kubwa, tunacheka, tunabadilisha zawadi na mara nyingi, hata kucheza michezo ndogondogo au kuimba pamoja. Ni wakati mzuri wa kushirikiana na kuonyesha upendo kwa wale wote wanaonizunguka. Pia napenda kutumia siku hio kujiunga na marafiki katika matembezi au shughuli za burudani kama kutembea sehemu za kitalii au kucheza michezo ya inje. Ni siku ambayo hujiachia furaha lakini pia ni nafasi ya kutafakari mambo mazuri ya liyotokea mwaka mzima.

Ndiyo, mimi huwa na tabia ya kutoa sadaka au michango mara kwa mara. Hasa kwa wale wanaohitaji au mashirika yanayosaidia jamii. Kwa mfano napenda kutoa michango katika kanisa misikiti au mashirika yasiyo ya serekali yanayotoa msaada kwa watoto, wazee au familia maskini. Kwa kufanya hivi najiskia kuridhika kwa moyo na furaha kwa sehemu ya kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Pia napenda kutoa michango midogo katika hafla au miradi ya kijamii, kama vile kusaidia katika sherehe za shule kusaidia wagonjwa au michango ya chakula na nguo kwa wale wasioweza kujipatia. Hii ni njia ya kujenga mshikamano na kusaidia kuimarisha jamii inayo nizunguka. Kwa kweli kutoa sadaka au michango ni jambo la furaha na kufundisha uvumilivu, huruma na umuhimu wa kushirikiana.

Mimi napaka kazi zangu kwa kutumia mifumo wa ratiba na kipa umbele. Kila siku uwa naangalia kazi zote zinazo itajika, kukamilika na kuzi orothesha kwa mpangilio wa umuhimu. Kwanza na shugulikia kazi za dharau au zisoitaji mudamrefu, kisha na shugulikia zile ambazo ni umuhimu, lakini si za dharau. Hii ina nisaidia kuhakikisha kuwa kazi kubwa azijachekiwa paka mwisho na pia huondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo ili niweze kuzimaliza hatua kwa hatua bila kuchoka. Kwa mfano, ikiwa na miradi mkubwa wa shule au kazi ya nyumbani, uwa naweka vipindi malumu, vya siku kwa kila sehemu ya kazi hiyo. Hii inafanya kazi kuwa raisi, kushugulikia, uongeza tija na kunisaidia kufuata ratiba yangu bila kuchelewa. Kwa hivo, panga kwa busara ninjia muhimu ya kuwakikisha kila kazi na kamilika kwa wakati waki.

Mimi upenda kutazama video mtandaoni kwenye majukuwaa mbalimbali kulingana na kile ninachotaka kujifunza au kufurahia. Kwa kawaida hutumia mtandao kama YouTube kwa sababu kuna video nyingi za elimu kama masomo, mafunzo ya uandishi, teknolojia na hata mapishi ya kujaribu nyumbani. Pia napenda kutazama video za burudani kama zile ambazo zinaitwa blogs, utalii wa sehemu balimbali duniani na video za michezo kwa sababu uchangia kujenga ujuzi mpya na pia kunifanya nipumzike baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kwa upande mwingine, napenda kutumia majukwaa kama Instagram na TikTok, kutazama video fupifupi zinazoonyesha mambo ya ubunifu kama sanaa, ngoma au mbinu za kufanya mazoezi. Video hizi zinaweza kuwa na sekunde chache lakini mara nyingi huwa ni ujumbe au somo la haraka ambao unaweza kukutia motisha na kukuonyesha vitu au kitu kipya. Kwa ujumla napendelea kutazama video ambazo zinafunza, zinazoburudisha na zinazoongeza ufahamu wa dunia kwa njia ya kufurahisha.

Ndiyo napenda sana kuangalia nyota hasa usiku ukiwa umetulia na anga likiwa wazi. Kuna hisia ya kipekee unapoinua macho juu na kuona nyota zikimeta meta. Linanifanya nijisikie mtulivu na kutafakari maisha kwa undani. Wakati mwingine hujikuta nikijiuliza kuhusu ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake. Jambo linalonipa unyenyekevu na amani ya moyo. Pia kuangalia nyota hunipa furaha ya kipekee kwa sababu ni kama mapumziko ya akili. Unasahau mawazo ya kila siku na kujikita tu kwenye uzuri wa asili. Wakati mwingine napenda kufanya hivyo nikiwa na marafiki au na familia tukizungumza kwa sauti ya chini ili kushirikiana mawazo. Ni shughuli rahisi lakini yenye maana kubwa sana kwangu katika maisha yangu.

Mimi na pendelea zaidi mfumo wa Android kwa sababu ni raisi kuhutumia na unanipa uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio ya simu ulingana na maitaji yangu. Napenda jinsi Android inavyo ruhusu kupakua na kutumia programu mbalimbali kwa huraisi pamoja na uwezo wakubadilisha mwonekana wa simu kama mandhari ya vidunde vingine pia simu nyingi za Android upatikana kwa behi tofauti. Hivyo kila mtu anaweza kupata inayomfa kulingana na uwezo wake. Hata hivyo napenda pia baadhi ya mambo ya nayopatikana katika mfumo wa IOS, asau pando wa usalama na uraisi wa matumizi. IOS huwa ni muendo laini na program zake ufanya kazi vizuri sana bila matatizo mengi. Ingawa sipati uhuru mkubwa wakubadilisha mambo kama ilivyo kwa Android. Bado ni mfumo mzuri na unavutiya kwa ujumla napendeleya android zahidi. Lakini ninaona kila mfumo una ubora wake kulingana na maitaji ya na matumizi ya mtu mwenyewe.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ulikuwa nilipokuwa nikishiriki kwenye tamasha la utamaduni wa kijamii ilikuwa mara ya kwanza kwangu kushuhudia aina nyingi za sanaa mziki na michezo kutoka sehemu mbalimbali za nchi zikiwa zimekusanywa pamoja. Nilijionea watu wakicheza ngoma za asili kuimba nyimbo za kale na hata kujaribu baadhi ya michezo hiyo. Nilijiskia kama sehemu ya dunia nyingine na kila upande cha tukio kilikuwa na hisia ya ajabu na furaha isiyo elezeka. Pia uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza kwa sababu nilikutana na watu wapya na kujifunza tamadani tofauti kutoka kwao tulibadilishana hadithi, vichekesho na pia mapishi ya chakula cha kienyeji. Nilijifunza kuwa dunia ni kubwa na yenye rangi nyingi na kwamba kila mtu anakitu cha kipekee, cha kushiriki. Uzoefu huu uliibua hamu yangu ya kutembea sehemu mbalimbali na kuona mambo kwa macho yangu badala ya kusoma tu au kusikia kutoka kwa wengine.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri na kuheshimu muda. Mimi ni mtu ninayo penda ratiba. Hivyo nikipewa jukumu nahakikisha. Nilielewa mapema na kulingana katika hatua ndogo ndogo. Ili ikamilike kwa wakati. Pia nina nidhamu ya kufanya kazi bila kusukumwa sana. Jambo linalo nifanya niaminike kusaidia timu kufikia malengo yake kwa ufanisi. Pia nina nguvu ya kushirikiana vizuri na wengine na kusikiliza maoni yao. Napenda kufanya kazi kwa ushirikiano kusaidiana pale ninapohitajika na kutoa mawazo yangu kwa heshima. Huu hunisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu na pia kuchangia mazingara mazuri ya kazi. Kwa ujumla kujituma mawasiliano mazuri na uwajibikaji ni miongoni mwa nguvu zangu kubwa ambazo ninazo. Pale kazini.

Mimi napata habari kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kwa mtandaoni na vya jadi. Kwa mfano kutumia mitandao ya habari kama tovuti za gazeti, televisheni na redio ili kufuatilia matukio ya ndani na nje ya nchi. Hii inanisaidia kupata habari sahihi na za haraka kuhusu mambo mbalimbali kama siasa, elimu, teknolojia na burudani. Mara nyingi pia hupita makala za kitaalum au blogu sinazo zitua ufahamu wa kina juu ya muda fulani. Pia napenda kupata habari kutoka kwa marafiki, familia au walimu wa shule na wengine wanaonieleza mambo kwa njia ya moja kwa moja. Wakati mwingine mazungumzo haya hutoa mtazamo tofauti au maelezo ya kina ambayo huweza kuyapata mtandaoni. Kwa hivyo kuchanganya vyanzo vyote, hivi hunipata taswira kamili ya kile kinachoendelea na pia kunasaidia kutofautisha habari sahihi na ambayo haipo sahihi.

Mimi napendelea kutumia wi-fi zaidi ya data ya simu. Hasa kwa shughuli zinazo hitaji mtandao mzuri kama kutazama video kufanya utafiti au kushusha mafaili makubwa. Wifi huwa ni mwendo dhabiti. Hakuna hatari ya kutumia kiasi kikubwa cha data. Na pia ni rahisi kuunganisha kwenye vifaa hmvingi kwa wakati moja. Hii inafanya kazi kwa rahisi na yenye ufanisi bila wasiwasi na gharama ya data ya simu. Hata hivyo napenda pia kutumia data ya simu pale ninapokuwa safarini au sitaki kusubiri wifi. Data ya simu ni rahisi kwa shughuli za haraka kama kutuma ujumbe, kuangalia barua pepe au kuvinjari mtandaoni kwa mambo madogo. Ingawa ni ghali zaidi ukilinganisha na wifi. Ni chaguo la haraka na linalofaa wakati wifi haipo. Kwa hivo, ninatumia zote kulingana na mahitaji na hali inayokuwa nayo.

Ndiyo nimewai kufanya yoga marakadha na uzoefu huo ulikuwa wakipeke sana. Napenda yoga kwa sababu uchanganya mwili na akili. Iki nifanya nijisikie mtulivu na kwa furaha ndani na inje. Mazoezi ya kupumua, kunyosha, misuli na kutulia wakati wakufanya yoga unifanya nikome kabisa. Na mawazo ya kawaida ya kila siku na kunisaidia pia kuongeza umakini au udhabiti wa mwili. Pia yoga ime nisaidia kujifunza uvumilivu wa nidhamu kwani baadhi ya muendo wa nafasi ningumu na inaitaji uvumilivu mkubwa ili kufanya kwa usahihi. Mara nyingi napenda kufanya yoga kwa sababu mapema ili kuanza siku nikiwa na nguvu na kilisafi au usiku ili kupumzika baada ya shuguli nzima ya siku. Kwa kweli yoga ni njia nzuri ya kudumisha afya na mwili na akili wakati mmoja.

Ndiyo nimewai kulima mara kadhaa hasa wakati wa likizo za shule au kusaidia familia shambani. Nilijifunza kupanda mbegu, kumwagilia maji mimea kwa wakati sahihi na pia kudhibiti magugu iliyomea kando ya mimea. Ushirikiano na familia na marafiki katika shughuli za kilimo ulikuwa wa furaha sana na nilijisikia kuridhika kuona matunda ya kazi yetu yakikua na mwishowe kufunwa. Pia kulima kuna nifundisha uvumilivu na nidhamu kwani sio kila kitu kinaenda haraka. Mimea inahitaji muda na huduma ya mara kwa mara ili ikue vizuri. Pia nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na kuzingatia hali za hewa na ardhi. Kwa kweli uzoefu huu wa kilimo ni wa kipekee na unanikumbusha thamani ya bidii na heshima kwa chakula tunachokula kila siku.

Mimi napenda kwanza kukaa kimya na kufikiria kwa utulivu wakati wa mgogoro na mtu. Mara nyingi najaribu kuelewa upande wa pili na sababu zilezopelekea mgogoro huo. Badala ya kuchukua hatua haraka, hii husaidia kupunguza hisia, kali na kunipa nafasi ya kutafakari. Suluisho lenye busara na linalofaa pande zote. Baada ya hapo napenda kuzungumza na mtu huyo kwa heshima na uwazi kueleza hisia zangu bila kumkosoa na kusikiliza yale anayosema. Mara nyingi mgogoro hupatikana. Hupatikana suluhisho la pamoja wakati kila mtu anahisi kusikilizwa na kueleweka. Kwa hivyo uvumilivu mawasiliano ya heshima na kutafuta suluhisho la pamoja ni njia yangu ya kushughulikia migogoro.

Ndiyo na jiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria njia tufauti za kufanya mambo ya kawaida mara nyingi napata mawazo mapya inapokutana na changamoto na hua napenda kutafuta suluisho lisilo la kawaida lakini linalofanya kazi. Ubunifu wangu ujitokeza zaidi katika kupanga kazi kuwasiliana na wengine au hata kubuni mawazo mpia. Ya miradi na shugli za kila siku pia ubunifu unisaidia kujieleza kwa uhuru na kuleta hamasa katika kila kitu ambacho ni nachofanya. Napenda kujifunza mambo mapya ya kuyaunganisha na yale niliyokwisha juwa ili kupata matokeo bora, kwa kufanya hivyo nahisi ubunifu si kipaji cha kuzaliwa bali nitabia ya kuendelea kufikiri, kuuliza maswali na kuwa tayari kujibu mambo mapya bila uwoga.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali uliyo pikwa vizuri ikiwa na kuku au nyama ya kupikwa kwa viungo vizuri. Napenda sana chakula chenye harufu nzuri na ladha ilioyo kaa sawa. Si kali na wala laini kupita kiasi. Kukiwa na mboga kama skuma wiki au kachumbari pembeni hunifanya nifuraihie chakula zaidi kwa sababu kinakua kamili na chenye afya. Pia napenda chakula vya asili kwa sababu vina nirudisha kwenye kumbukumba za nyumbani za familia. Chakula kama ugali na mboga au samaki hunipa hisia ya kuridhika na kunifanya nijisikie nimeshiba kweli. Kwa jumla napenda chakula kilichopikwa kwa upendo, kina ladha ya asili na kinacholiwa kwa utulivu, hasa nikiwa na watu ninaowapenda.

Ndiyo napenda kucheza mchezo ya video kwa kihasi. Hasa pale ninapotaka kupumzika au kujiburudisha baada ya siku ndefu. Mchezo ya video unisaidia kuondoa mawazo ya kawaida na kunipa changamoto ya kufikiria haraka na kufanya maamuzi. Napenda zaidi mchezo ya mkakati au mchezo ya kusisimua ambayo inaitaji umakini na mipango kwa sababu unifanya nijihisi nimejishugulisha kamilifu. Hata hivyo uwa nahakikisha sichezi kupita kiasi ili nisipoteze mdaa mwingi naona mchezo ya video ni nzuri kama burudani ya mdaa mfupi na pia njia ya kuungana na marafiki. Hasa tunapocheza pamoja mtandaoni kwa hiyo napenda mchezo ya video lakini mpaka kwa lengo ya kupumzika na kujifraisha.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kwa kwanza kuelewa malengo na mahitaji yake kwa kina. Kwa kawaida huanza kwa kusoma au kuchambua maelezo yote muhimu kuelewa kile ninachotakiwa kufanikisha na kubaini vikwazo vinavyo weza kujitokeza. Hii ina nisaidia kwa na mpangilio thabiti kabla ya kuanza hatua ya utekelezaji. Pia mara nyingi huandika mipango ya kazi inayojumuisha hatua ndogondogo. Baada ya hapo napenda kuanza hatua ndogo kukagua matokeo kila hatua na kurekebisha pale panapo hitajika. Wakati mwingine pia napenda kushirikisha wenzangu mapema ili kupata maoni na kuboresha mpangilio wa mradi. Kwa njia hii mradi unaanza kwa msingi imara. Unakuwa na mwendo wa wazi na nafasi ya kufanikisha. Malengo yake huonekana sana.

Mandari mzuri nilio yaona mara nyingi. Ni ile ya milima enye majani ya kijani na miale ya jua inayoangaza kwenye asibui. Nilipokuwa safarini kijijini kuona anga la buluu miti mirefu na wanyama wakitembea. Amani kwa amani kulinifanya nijisikie mtulivu na furaa ukufraia uzuri wa asili. Maandari kama haya uchangia sana kutuliza akili na kunipaisia za furaa zisizo na kifani. Pia napenda maandari ya puwani au bahari hasa wakatu wa machuweo. Rangi ya samawati ikichanganyika na rangi ya dahabu ya juwa inaposhuka. Pamoja na sauti ya mawimbi ikigonga puwani. Kuwanda picha ya ajabu usio salao saulika. Mandari kama haya unifanya nifikirie uzuri wa dunia na kunitia hamasa na kuhifadhi kudamini mazingira.

Mimi nina utaratibu wangu wa kahawa na chai ambao wanza asubuhi mapema. Kila siku napendelea kunywa kikombe cha chai na au kahawa baada ya kuamuka. Kww sababu huchangia kuamsha mwili na akili. Mara nyingi napenda kahawa yenye ladha ya kawaida bila sukari nyingi au chai ya asili yenye harufu. Mzuri ya mimea kama tangawizi au majani ya chai. Taratibu huu hufanya asubuhi iwe ya raha na kutoa nguvu ya kuanza siku kwa utulivu na msisimuko. Baada ya saa chache napenda kunywa kikombe kingine cha chai wakati wa mapumziko kazini au nyumbani. Hii husaidia kuzungumzika, zingatia mawazo na maranyingi hufanya mazungumzo ya marafiki au wenzangu kuwa na furaha zaidi. Kwa hivo kahawa au chai si tu kinwaji changu, bali pia ni sehemu ya utaratibu wa kila siku unaonipa nguvu, faraja na muda wa kufikiria.

Kwa kawaida napendelea kulala takriban masaa saba hadi nane kila siku. Hii inanitosha kwa mwili na akili kupumzika vizuri, kurudisha nguvu nilizotumika siku nzima na kuhakikisha niko makini na nikiwa na nguvu asubuhi kulala kwa muda huu pia. Hunisaidia afya kwa jumla, ikiwemo mfumo wa kinga, ubongo na nguvu za mwili. Pia mara nyingi napendelea kupumzika au kulala kidogo mchana, pale ninapohisi uchovu na nikiwa na shughuli nyingi, hii hufanya niongeze makini na kuongeza tija katika kazi zangu za baadaye. Kwa hivyo kulala vizuri si tu ni mahitaji ya mwili, bali pia ni sehemu muhimu ya kuhakikisha nikiwa na nguvu na afya njema kila siku.

Napenda sana aina ya filamu inazochanganya burudani na masomo la kufikiri kama vile filamu za hadithi nzito za maisha au kiesabati na sayanzi. Filamu hizi hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kuelewa tabia ya watu na pia kuhamasisha ubunifu wangu. Mara nyingine napenda pia filamu za historia ambazo zinanifundisha kuhusu matukio yaliyotokea zamani na tamaduni tofauti za dunia. Pia napenda filamu za vichekesho na za familia kwa sababu hufanya nisemecheke na kupumzika baada ya siku ndefu na kazi ya masomo. Filamu hizi hufanya wakati wa burudani uwe wa kufurahia na kujenga hisia za furaha na mshikamano na wale inayokuwa nao. Kwa hiyo napendelea mchanganyiko wa filamu zinazofundisha furahisha na kuhamasisha fikra zangu.

Nina kipawa cha ubunifu na kufikiri kwa haraka hasa pale ninapokutana na changamoto au tatizo jipya. Hii ina nisaidia kupata suluisho, mbadala na kuunda njia ya kufanya mambo kwa uraisi zaidi. Kipawa hiki pia unifanya nijieleze kwa uraisi katika kazi za ubunifu, meradi au hata mazugumzo ya kila siku. Pia ni nakipawa cha kujifunza haraka na kuelewa mambo mapya kwa uraisi. Hii na nisaidia kusoma vitabu vipya, kuelewa teknolojia au somo fulani na kubadilisha tarifa hiyo kwa ujuzi na uweza kutumika. Kwa ujumla ubunifu na ujifunzaji wa haraka ni kipawa vyangu. Minavyo nisaidia katika kila sehemu ya maisha yangu.

Ndiyo, napenda kuifathi vitu vya thamani hasa vile vinavokua na kumbu kumbu maalum, au vina umuhimu wa kiisia. Kwa mfano, napenda kuifathi picha za familia, zawadi za kipekee kutoka kwa marafiki, au baathi ya nyaraka muhimu kwa vyeti na rekodi za elimu. Vitu hivi si tu vina thamani ya kifedha bali vina thamani kubwa ya isia na kumbukumbu na kunifanya nikumbuke matukio muhimu ya maisha. Pia mara nyingine huwa naendesha mfumo wa kuifathi digitali kama kuifathi picha za faili kwenye kompyuta au kwenye wingu la mtandao ili kuakikisha havipotei. Hii inawezesha kupata urahisi wa kutumia vitu chochote ulichokiifadhi wakati wowote unapoitaji uku nikiwa na uakika wa usalama wake. Kwa hivo kuifadhi vitu vya dhamani ni njia ya kudhamani kumbukumbu na uakika wa mambo muhimu maishani.

Mimi napendelea kushughulikia makosa kazini kwa utulivu na kwa njia ya kipaombele. Kwanza hujaribu kuelewa sababu ya makosa hilo bila kuchukulia kwa hisia kali. Hii hunisaidia kutambua tatizo kwa kina na kuona ni hatua gani za kurekebisha zinazohitajika. Badala ya kulalamika au kumlaumu mwingine, huwa naangalia jinsi ya kurekebisha haraka na kuhakikisha kazi kinaendelea kwa usahihi. Pia napenda kujifunza kutokana na makosa hayo ili yasirudiwe tena. Mara nyingi huweka mfumo au mbinu mpya ili kuhakikisha kuwa tatizo halitokei tena na pia na mawasiliano wazi na wenzangu ili kila mtu aelewe jinsi ya kufanya vitu vizuri. Kwa njia kushughulikia makosa si tu kunarekebisha tatizo bali kinachangia kuboresha tija na mazingira mazuri ya kazi.

Mimi hufanya mambo kathaa kila siku kuhakikisha kuwa afya yangu inabaki nzuri. Kwanza napendelea kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kukimbia, kunyosha msuli na yoga kidogo ilikuongeza nguvu na kuboresha mzunguko wadamu. Pia napenda kukula chakula chenye lishe, kinacho jumuisha mboga, matunda, protini na vinywaji kutoka kama maji ili mwili wangu uwena nguvu na afya ya kudumu. Pili napendelea kukula wakati wa kutosha na kupumzika vizuri, ili akili na mwili ipate nafuu. Pia napiga tabia zisizo za afya kama kula vibaya au kukaa bila kufanya kitu kwa mdamrefu. Kutunza afya kwanjia ya mwili na akili ni jambo muhimu kwangu. Kwa ni lina nisaidia kuwa makini, kufanya kazi nzuri na pia kufurahisha, maisha na furaha na utulivu.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kuanza siku kwa kupanga ratiba kidogo na mambo muhimu zaidi yanayohitaji kufanikishwa. Kwa mfano ninaweza kuandika orodha ya kazi, kugawa muda wa kila kipengelee na kuhakikisha mapumziko kidogo kati ya kazi ili niondoke, niondokwe na ile msongamano wa akili. Hii itafanya siku yangu iwe na mpangilio mzuri na nifanye kila kitu kwa utulivu na ufanisi. Pia nina wazo la kutumia muda kidogo wa leo kufanya kitu cha kufurahisha au ubunifu kama kusoma kitabu kipya, kuangalia mawazo yangu au hata kutazama video yenye somo la kujifunza. Hii itanisaidia kuongeza hamasa, furaha na msukumo kufanya mambo mengine ya kawaida kwa nguvu zaidi. Kwa hivo kupanga na kufurahia muda mdogo wa ubunifu ni wazo langu nzuri wa siku ya leo.

Shughuli zangu za wikendi kwa kawaida ni mchanganyiko wa kupumzika, burudani na kushughulikia mambo binafsi. Mapenda kutumia siku za wikendi kupumzika kutoka kwa shughuli za shule au kazi, kama kulala kidogo mapema, kusoma kitabu au kutazama filamu na video za burudani. Hii hufanya nipate nguvu na utulivu wa akili ili kuanza wiki mpya kwa ari na msisimuko. Pia napenda kutumia muda wa wikendi, kushirikiana na familia na marafiki kama kufanya matembezi, michezo kidogo au hata kutembelea sehemu za burudani. Wakati mwingine pia napenda kufanya shughuli za ubunifu kama kuandika, kuchora au kupanga miradi midogo ya nyumba. Kwa jumla, wikendi zangu huwa mchanganyiko wa burudani, kupumzika na kufanya mambo muhimu ya kibinafsi ili maisha ya kila siku yawe ya uwiano na furaha.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai au kahawa kulingana na siku na hamu ya mwili. Mara nyingi napendelea chai yenye harufu nzuri ya tangawizi au majani ya asili. Kwani hunipa hisia ya kupumzika na kuamsha mwili kidogo. Kahawa pia napenda hasa pale ninapohitaji nguvu zaidi na kuanza siku kwa ari. Kwani huchangia akili kuwa makini na mwili kuamka vizuri. Pili mara nyingine napenda kunywa majisafi au juisi ya matunda asubuhi ili kuanza siku kwa afya na nguvu. Vinywaji hivi hunisaidi mwili kuondoa sumu ndogo ndogo zilizokusanyika usiku, kujipa hisia ya tulivu na furaha kwa hivo asubuhi yangu kawaida huanza na kunywa cha kupendeza na kitu ambacho kina afya.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu unipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu mwenyewe. Nikiwa nyumbani naweza kuzingatia kazi vila kerele nyingi au sumbufu. Jambo linalo nisaidia kuwa makini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia uniraisishia kupanga ratiba yangu kulingana na nguvu zangu. Kama kuchukua mapumziko fupifupi ni napohitaji. Hata hivyo hua naakikisha naweka mipaka ili kazi isiingiliane sana na maisha ya abinafsi. Napanga muda malumu wa kazi na muda wakupumzika hili nisichoke au kupoteza mwelekeo. Kwa jumla kufanya kazi za nyumbani kuna nifaa kwa sababu unanipa uwiano mzuri katia kazi, afya ya kiakili na maisha binafsi.

Mimi huanza kufanya marafiki wapya kwa kuzungumza kwa heshima na kwa furaha na watu wapya nilio kutana nao. Mara nyingi huanza kwa mazungumzo madogo kuuliza maswali kuhusu wanacho penda au maslai yao na kushirikiana kwa njia ya kirafiki. Hi hunisaidia kuunda msingi wa uaminifu na kuelewana mapema. Pili, napenda kushirikiana nao kwenye shughuli za pamoja kama michezo, masomo na shuguli za kijami. Pia kufanya kazi au kufurahia pamoja, huunda urafiki wa kweli ambao unaweza kudumu muda mrefu. Kwa hivo, uvumilivu, heshima na kushirikiana ni njia yangu ya kuanza kudumisha marafiki wapya.

Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha lenye ladha nzuri, lenye utamaduni tajiri na inatumiwa na watu wengi duniani. Kujua kifaransa inanipea nafasi ya kusoma fasihi, kusikiliza muziki na kuzungumza na watu kutoka sehemu tofauti za dunia. Jambo linaloongeza ufahamu wangu na utamaduni wa na mitazamo mbalimbali. Pili ningependa kujifunza kichina, sababu ni lugha lenye kihistoria kirefu na inatumika na idadi kubwa ya watu duniani. Kujua kichina inanisaidia kuelewa biashara, teknolojia na utamaduni kipekee wa nchi hiyo. Kwa hivyo kifaransa na kichina ni lugha ambazo ningependa sana kujifunza kutokana na faida za kielimu, kitamaduni na kijamii.

Kinacho nifanya nifurai sana ni pale ninapokuwa na watu ninaowapenda kama familia au marafiki na tunashirikiana pamoja kwa furaha. Kwa mfano kucheka pamoja kuzugumza kwa eshima na moyo wa furaha au kushiriki hafla za kijamii, uchangia sana furaha yangu. Hii inanifanya nijiskie kuthaminiwa na kuunganishwa na wale wanaonizunguka. Pili kufanya jambo ambalo ninapenda au kufanikisha lengo langu, kuna nifanya nifurai sana. Kwa mfano kupata matokeo mazuri katika masomo, kumaliza kazi niliokuwa nayo kwa ufanisi, au kufanikisha mradu fulani kunanipatia furaa ya ndani na kuridhika. Kwa hiyo furaa yangu ujitokeza zaidi kupata uhusiano mzuri na watu pamoja na mafanikio na kujitolea kwangu binafsi.

Ninapendelea zaidi kuvaa viatu vya kawaida kama zile ambazo ni rahisi na vinanipa uhuru wa kutembea bila kuchoka haraka. Viatu kama hizi hunifaa kwa shughuli nyingi za kila siku kwa kuenda kazini shuleni na matembezi na pia vinaendana nzuri na magazine tofauti. Pia napenda viatu ambavyo ni imara na vinadumu mda mrefu kwa sababu vinanipa faraja na uhakika ninapotembea. Hata hivyo napenda pia kuvaa viatu rasmi pale inapoitajika kama kuenda kwenye hafla au mkutano muhimu. Viatu hivyo hunipa mwonekano wa nadhifu na kunifanya nijisikie mwenye kujiamini zaidi. Kwa jumla napendelea viatu vinapo nipa faraja, vinaendana na mazingira na vinanisaidia kutembea kwa uhuru bila usumbufu.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu inarahisisha kupata taarifa mpya kwa haraka na kutoa nyanzo tofauti. Mtandaonii ninaweza kuchagua muda ninayopenda kama siasa, burudani, teknolojia au elimu na pia kushiriki au kutazama maoni ya wengine kuhusu habari hizo. Hii hufanya nipate picha kamili zaidi ya kila, kile kinachoendelea na kusaidia kuboresha uelewa wangu wa ile jambo. Hata hivo, mara nyingine napenda pia kusoma gazeti la karatasi kwa sababu linanipa hisia tofauti ya usomaji na ni nzuri kwa kusoma kwa utulivu bila mwangaza wa simu au kompyuta. Gazeti pia lina lnisaidia kujua habari zinazochambuliwa kwa kina na mara nyingine linatupa makala na kina ambacho si rahisi kupata mtandaoni. Kwa hivo napendelea kuchanganya zote kulingana na mahitaji yangu na aina ya habari ninayotaka.

Kabla ya kulala usiku, napendelea kufanya mambo yanayonisaidia akili na mwili kupumzika. Kawaida huwa na pumzika kidogo nikisoma kitabu au kutazama video ya burudani au ya elimu. Ili kuondoa mawazo ya siku nzima. Mara nyingine pia napenda kuandika mawazo yangu au kupanga ratiba ya kesho. Jambo linalonisaidia kuwa na utulivu na kurahisisha siku inayofuata. Pili napendelea kujiandaa kimwili kwa kulala vizuri kama kuoga au kuosha misuli kidogo. Kisha kuondoa mwanga mwingi ya kelele ili mazingira ya kulala yawe tulivu. Hii hufanya nilale kwa urahisi na kuamka asubuhi nikiwa na nguvu na akili safi. Kwa hivyo, kabla ya kulala, napanga muda wa kupumzika, kufikiria na kujiandaa kwa usingizi nzuri.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini, kwanza napenda kuelewa kwa kina ni mabadiliko gani yamefanywa na sababu yake. Hii unisaidia kupunguza wasiwasi na kuona jinsi nitakavyoweza kuendana na mabadiliko hayo kwa ufanisi. Badala ya kupinga haraka hujaribu kukubali mabadiliko kwa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini. Pili napenda kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha mabadiliko hayo kwa urahisi. Kwa mfano kuzungumza, kushirikiana kwenye mafunzo mapya na au kupanga mbinu mpya ya kazi kunisaidia kila mtu kuelewa mabadiliko na kuyatumia kwa ufanisi. Kwa hivo kushugulikia mabadiliko, kunahitaji uvumilivu, mawasiliano mazuri na mtazamo chanya ili kazi iendele vizuri.

Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka kurahisisha kupanga mawazo yangu vizuri. Kuandika kwa kompyuta hunipa uwezo wa kurekebisha makosa kwa uraisi, kuongeza au kupunguza maandishi bila usumbufu na kuhifadhi kazi yangu bila hofu ya kupotea. Pia ni raisi kushirikisha maandishi ya wengine au kuyatumia tena baadaye. Hata hivo mara nyingine na napenda kuandika kwa mkono hasa ninapotaka kutuliza akili au kuandika mawazo binafsi. Kuandika kwa mkono hunifanya nijikite zaidi kwa kile ninacho andika na kunipa hisia ya karibu na mawazo yangu kwa hivyo napenda vyote viwili lqkini chaguzi hutegemea aina ya kazi na hali iliyopo.

Ndiyo napenda kutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara hasa kwa kusikiliza mziki, podcasti au masomo. Teknolojia ya hii unisaidia kupata abari na burudani kwa uraisi bila kutumia macho yangu jambo ambalo ni fizuri wakati nikiwa safarini au nikifanya kazi nyingine. Pia hunipa nafasi ya kusikiliza mafunzo au masomo ya ziada kwa njia ya sauti. Jambo linaloongeza ujuzi wangu wa huraisi. Pili napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa mawasiliano kama kupiga simu au kutumia programu za ujumbe wa sauti na marafiki au wezangukazini. Hii ufanya mawasiliano hua ya alaka, rahisi na yenye ufanisi zaidi uliko maandishi peke yake. Kwa hivo, teknolojia sauti ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa burudani, elimu na hata mawasiliano.

Mimi huenda mahali pa ibaada. Mara kadhaa kwa wiki. Kulingana na ratiba ya shughuli zangu za kila siku kwa kawaida napendelea kuhudhuria ibaada asubuhi au wakati wa mwisho wa wiki kwa sababu husaidia kuanza au kumaliza wiki kwa utulivu na kwa moyo safi. Mahali pa ibaada pia ni sehemu nzuri ya kukutana na watu wa jamii yangu kushirikiana na kupata ushauri au msukumo wa kiroho. Pili mara nyingine huenda mahali pa ibaada wakati wa hafla maalumu au sherehe za kidini. Kama likizo za kidini au sherehe za familia. Hii husaidia kushirikiana na wengine, kusherehekea pamoja na kujenga mshikamano mzuri wa kijamii. Kwa hivo pa ibaada ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kiroho na kijamii.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na pia kutuliza akili. Kukimbia hunifanya nijisikie huru, hasa nikiwa nje kwenye hewa safi na hunisaidia kuondoa mawazo ya msongo wa siku nzima. Pia ni njia nzuri ya kuongeza nguvu, stamina na kujiweka katika hali nzuri ya kiafya bila kuhitaji vifaa vingi. Pia napenda kukimbia kwa sababu hunipa mda wa kuwa peke yangu na kujitafakari. Wakati wa kukimbia mawazo hupunguka vizuri na mara nyingi hupata motisha wa mawazo mapya kuhusu maisha au kazi. Ingawa si kila siku ninapopata nafasi ya kukimbia hujisikia mwenye nguvu, furaha na, utulivu, zaidi.

Nawapenda sana tumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo ya pamoja kama kukula chakula, kuzungumza na kucheka pamoja. Wakati mwingine tunapenda kukaa tu nyumbani, tukishirikiana hadithi za kila siku, tukitazama filamu au kusikiliza mziki. Muda huu hunifanya nijisikie kupendwa na kunipa amani ya moyo kwa sababu familia ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu. Pia napenda kufanya shughuli za nje na familia yangu kama matembezi kutembelea ndugu zangu au kushiriki sherehe za hafla za kifamilia. Shughuli hizi huimarisha uhusiano wetu wa kuunda kumbu kumbu nzuri kwa pamoja, wa ujumla kufanya mambo ya familia yangu hunipa furaha kubwa na hunikumbusha umuhimu wa upendo na mshikamano katika mandugu.

Nyama ninayopenda zaidi ni kuku hasa ikipakwa kwa viungo vizuri na kwa haraka. Napenda jinsi latha yake inayoshirikiana vizuri na chakula kingine kama wali, mboga au saladi na hunipaisia ya kuritika pale ninapokila. Kuku pia ni rahisi kula na huchangia lishe nzuri kwa mwili jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya. Pili, napenda pia samaki. Hasa pale wanapopikwa kwanjia ya asili kama kuka kidogo, kukaanga, kidogo au kuchemisha. Samaki unipa latha ya kipeke na pia ni chanzo nzuri cha proteini na mafuta yenye afya. Kwa hivo kati ya nyama zote, kuku na samaki, ndio ninazopendelea zaidi kwa latha, afya na urahisi wa kukula.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha, na mara nyingine na nyama au samaki. Napenda ladha ya asili ya chakula hiki na jinsi chakula hiki kinavyokuwa kitamu, mara nyingi kinapikwa na viungo vya nyumbani. Chakula cha jadi kinanipa hisia ya kuridhika na huzuni ya familia na urithi wa kitamaduni. Jambo linalonifanya niwe na furaha ninapokila. Napenda pia kachumbari au matunda ya asili. Pamoja na chakula cha jadi kwa sababu huchangia ladha na pia hutoa afya. Chakula cha jadi si tu kitamu, bali pia ni cha afya na kinachohusisha familia na tamaduni zetu. Kwa hivyo, chakula cha jadi ni kipenzi changu kwa ladha, afya na thamani ya kijamii.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema na kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha misuli na kukimbia kidogo. Hii ilinisaidia kuamka kwa nguvu na akili safi na pia kunipa hisia ya utulivu kabla ya kuanza shughuli nyingine za siku. Baada ya hapo nilitengeneza chai ya asubui na kukula chakula kidogo ili kuanza siku vizuri. Baada ya kunywa chai, nilipanga ratiba yangu ya siku. Nikaangalia kazi au masomo muhimu yanayohitajika kufanyika na kuandika orodha ya vipaumbele. Hii ilinisaidia kupanga mda wangu vizuri na kuhakikisha siku ianze kwa utaratibu, nguvu na ari ya kufanya kazi kwa ufanisi.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona muhimu ni ile inayohimiza maadili ya uwazi, heshima na uwajibikaji kazini. Kampuni napoendelea kuwa wazi kwa wafanyikazi wake, ikieleza malengo, matarajio na kanuni za kazi kwa uwazi. Inasaidia kujenga uaminifu na mshikamano wa kweli kati ya wafanyikazi na waongozi. Pia heshima kwa ile wafanyikazi inahakikisha kila mtu anajihisi kuthaminiwa na kuhimiza ushirikiano mzuri. Pili, sera zinazohimiza maendeleo ya wafanyikazi na uwajibikaji zina umuhimu mkubwa. Hii inajumuisha kutoa mafunzo ya mara kwa mara, kupongeza juhudi nzuri na kushirikisha kila mfanyikazi katika maamuzi yanahusu kazi. Kwa njia hii kampuni huunda mazingira mazuri ya kazi, kuongeza tija na kuhakikisha kila mtu anakuwa na motisha ya kufanya kazi na kuendelea kukuwa kitaaluma.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na uzuhefu kuwa ulikuwa wakusisimua sana. Nilifraia sana kuona wasanii, wakicheza moja kwa moja, wakiimba nyimbo zinazopendeza na kuona umoja kwa watu walio kusanyika kusherekea mziki. Mazingatio ya muanga, sauti na maandhari ya yote yalikuwa ya kuvutia na kuna nifanya nijisikie sehemu ya tukio hilo kikamilifu. Pia tamasha hilo ilinifundisha kuhusu nguvu ya mziki, kuunganisha watu, warangi, umri na tamaduni tofauti. Nilifurahia kucheka, kishirikiana na marafiki na kushurudia burudani isio na kifani. Uzefu huu liubua furaha kubwa na kumbukumbu nzuri ambazo bado uzidi kunikumbusha dhamani ya kushirikiana na kufurahia mziki pamoja na wengine.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na familia, marafiki au wenzangu kazini. Simu yangu hunirahisishia kuwasiliana haraka popote nilipo, kushirikiana taarifa muhimu na kuendelea kuwa karibu na watu muhimu katika maisha yangu. Pia kutumia programu za ujumbe na mitandao ya kijami ili kubadilisha mawazo na kufuatilia kinachoendelea. Pia natumia simu yangu kwa kujifunza na burudani. Napenda kusoma habari mtandaoni, kutazama video za elimu au burudani, kusikiliza mziki au podcast. Simu imekuwa chombo muhimu kinacho nisaidia kupigia ratiba, kujifunza mambo mapya na kupumzika pale ninapohitaji. Hivyo ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo napenda sana kutembea msituni kwa sababu unipa utulivu wa kipekee na kunikarebisha zaidi na asili. Kuingia msituni na kusikia sauti za ndege, upepo ukipita kwenye kiti na harufu ya udongo, unifanya nijiskie nimetulia na kuondoa mawazo ya kila siku. Ni mda mzuri wa kupumzika akili na kufraia uzuri wa mazingira ya asili bila kelele nyingi. Pia kutembea msituni unisaidia kiafya kwa sababu ni aina ya mazoezi mapesi yanayo fanyika kwa raha. Wakati huo kupata nafasi ya kutafakari, kupanga mawazo na hata kupata hamasa mpya. Nikiwa peke yangu au na watu wa karibu, matembezi ya msituni unipa furaa na kunikumbusha umuimu wa kuifathi mazingira yanao tuzunguka.

Kama kawaida napendelea mahali pa kimya kwa sababu ni panafasi ya kutulia na kufikiria kwa utulivu. Nkiwa kwenye mazingira ya kimya, ninaweza kuzingatia mambo muhimu, kupanga mawazo yangu vizuri na hata kujisikia na amani ya ndani bila kufurugwa na kelele zisizo za lazima. Hata hivo wakati mqingine napenda pia kuwa mahali penye kelele kidogo. Hasa panapokuwa na furaha na watu wenye nguvu chanya. Kelele za mziki au mazungumzo ya kirafiki inaeza kuongeza hamasa na kunifanya nijisikie hai kidogo. Kwa hivyo napenda kuwa pahali ambapo kuna utulivu. Lakini kelele kwa burudani ya mara kwa mara. Pia siwezi yakataa.

Napenda zaidi kukunywa chai, hasa sibui au jioni ninapotaka kukumzika. Chai hunipa utulivu na kunisaidia kuanza kumaliza siku kwa hali ya amani. Pia napenda harufu yake na namna inavyonifanya nijisikie nikiwa nimekaa vizuri na bila haraka. Hata hivo kahawa pia ninafurahia mara chache. Hasa ninapo hitaji nguvu ya ziada au umakini zaidi kazini. Ladha yake kali hunisaidia kuchangamka na kuzingatia mambo kwa haraka. Kwa jumla, chai ni chaguo langu la kwanza. Lakini huwa rafiki nzuri katika nyakati maalumu.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani, yenye upepo kidogo na anga safi. Hii hufanya nionekane vizuri nipate raha ya kutembea au kufanya shughuli za nje bila kujaa jasho au baridi kupita kiasi. Hali kama hii pia hunifanya nijiskie mtulivu na kuamsha akili kwa urajisi. Pia napenda pia siku za mvua kidogo ambazo zinatulia na kuleta hali ya utulivu wa ndani. Sauti ya mvua ikigonga pa au ardhi hunifanya nijiskie niko na amani na mara nyingi huwa ni muda mzuri wa kusoma kutazama filamu au kutafakari mawazo. Kwa hivyo joto la wastani na mvua kidogo ni hali ya hewa ninayoipenda zaidi.